Msafara wa magari leo ni nzito sana nitachelewa labda dakika ishirini lazima nimpigie mwenye kiti barua ni muambie nitachelewa njia hii ya kila siku inakua ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja jee kuna njia nyingine zaidi ya fupi nadhani kama niondoke mapema dakika thelatini niepuke msongamana kisha ntajaribu hiyo njia leo ninaendasha radios niskize mziki ili niwe na sofra Halihii ya kila siku lazima ni jifunze ustahimili.